Napenda kutumia kompyuta kwa sababu unarahisisha kazi ngumu kama vile kuandika ripoti ndefu pia inaruhusisha kuungana na watu duniani kote na pia kutumia kucheza michezo ya video kuedit video na kutengeneza muziki.